Naam, kutokana naswali hili, "wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi?". Naam, unapata kuwa kuna siku ambazo katika maisha yako sana, unapata kuwa kazi yako inafanyika kwa njia inayofaa, unapata kuwa unafurahia shughuli zako zaidi, unapata kuwa uko na nguvu hata zaidi. Hivyo unapata ya kuwa shughuli zako zinafanyika sana katika siku fulani. Unapata ya kuwa shughulizako inafanyika kwa njia inayofaa, unapata ya kuwa shughulizako inafanyika kwa namna ambayo ni rahisi sana kila wakati. Hivyo, mimi nina masiku ambazo, nina siku ambazo, shughuli zangu, mi huzifanya kwa nguvu, mi huzifanya kwa hamu, mi huzifanya kwa kufurahia, mi huzifanya kwa roho moja, ili nakikishe kwa shughuli zangu zinafanyika na zina na zinafanyika kwa njia inayopasavyo zaidi. Naam, siku ambazo mi hukuwa na hamu ya kufanya kazi vizuri kuna Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Siku hizi unapata ya kuwa, ni siku ambazo zikifuatana ni mwanzo wa wiki mpya. Unapata ya kuwa, tunapotoka weekend, ambapo unapata weekend tulikuwa tumechoka sana. Tunahakikisha kuwa tunafanya kazi vizuri, tunaanza wiki vizuri na tunafanya shughuli zetu kwa njia ipasavyo zaidi. Hivyo basi unapata ya kuwa shughuli kazi yangu inafanyika zaidi siku hizi tatu. Tukianza na juma tatu, tukienda juma nne na juma tano. Unapata kuwa siku ya Alhamisi sana sana wazo langu inakuanga imechoka kiasi unapata kuwa kwa kuwa kwa kuwa kazi imekuwa mingi sana wiki hiyo unapata kuwa inapofika Alhamisi ama Ijumaa, unapata kuwa umechoka sana inafaa upate kupumzika zaidi hivyo unapata kuwa siku ya Alhamisi na ijuma hiyo siku pia mi hufanya kazi yangu lakini sifanyi kazi yangu kwa njia ipasavyo kwa njia ya nguvu kama ambavyo nafanya shughuli zangu kutoka Jumatatu hadi Jumatano. Hivyo unapata ya kuwa sana sana Alhamisi na ajumaa ni siku ya kupumzika kiasi. Unapumzika kidogo kupanga jinsi ambavyo wiki itakuwa vyema. Unapanga jinsi ambavyo kila jambo itatendeka kwa njia inayofaa. Hivyo basi, ni mzuri kila wakati kuhakikisha kuwa tunajua siku zetu ambazo, tunaweza fanya kazi kwa hamu, tunaweza fanya kazi kwa uzuri, nafanya kazi kwa roho moja tunahakikisha kuwa, kila kazi ambayo tunafanya, tunafanikiwa katika kila jambo. Hivyo napata kuwa, tunapofanya shughuli zetu, ama kazi zetu, tunakikisha kuwa tunafanya kazi zetu kwa njia ya ukamilifu kwa njia unayofaa kwa njia vizuri. Hivyo basi unapata kuwa tunapofanya kazi zetu vizuri katika siku ambayo tunazienzi sana, unapata kuwa tunapata matokeo mazuri. Tunaweza kufanya shughuli zetu vizuri. Hivyo kila wakati tujue masiku ambazo tuko vizuri kwa kufanya kazi. Naam. Asante.